Naam, napenda mziki wa jadi, kwa sababu kupitia kwa mziki ya jadi, napata kujua historia ya hapo zamani, na pia kupitia kwa mziki na weza kutuliza mawazo yangu ya kupitia siku wa nimepitia na pia mziki ya jadi weza kunifunza maadili mema, hivyo basi najiendeleza kimaisha na mausiano ya mimi na wazee wenzangu, hivyo basi napenda mziki ya jadi.

Kile ambacho kinafanya nitulie ni kutulia nyumbani na kusikiza ngoma. Sana sana ambao hukuwa ni bongo au klasik. Na pia naweza mazuzi ambao napenda kufanya sana ni meditation. Ambao miufanya pale nyumbani wakati nimetulia baada ya kazi. Na nakumbuka wakati nilipojifunza njia hia kupumzika. Ilikuwa wakati nilikuwa bado pale shuleni Nilipokuwa na shiriki bado masomo yangu na kile nachopenda kushiriki na muda ambao napenda kushiriki jambo hili ni wakati nimetoka kazini jioni sana sana na baada ya kupumzika Miuhisi mwenye nguvu tele na mwenye tamaa ya kuendelea na maisha.

La sijawai kufanya yoga Lakini ningependa sana kujaribu kufanya yoga Kwa sababu ni meona mtandaoni umuhimu wa yoga sana sana baada ya kazi Yoga naona inaleta upumziko mwilini na kutuliza viungo sana sana Hivyo basi unaweza kujikinga kutokana na magonjwa ya mwili au ata kiafya na vile vile kuna wale wanao inasaidia kutembeza damu mwilini hivyo basi ningependa sana kushiriki yoga nikipata nafasi.

Naam natumia mfumo huu wa usalama wa vidole kwa sababu hakuna mwngine aliye na vidole kama vyangu Hivyo basi inaniwia raisi kuweka vitu vyangu kwenye usalama zaidi na kupitia kwa usalama huu wa vidole ni rahisi kupata vitu vyangu kwa haraka na siwezi kusahau Kile ambacho niliweka kama ya kunikinga kutokana na wezi Hivyo basi mi hutumia namna hii ya usalamu wa vidole.

Aina ya keki ninayo ipenda ni keki ya Black Forest ambayo hukuwa ni tamu sana. Na ingawa ni bay kali, bado mi uipenda na huithamini sana kwa sababu uniongeza nguvu mwilini na pia unifanya na tulia na pia kufurai sana ni napo ila keki hile. Na sana sana keki hii hupatikana kwenye duka za Valentine na hua unaletewa hata kama unaletewa adi nyumbani kama ungependa Hivyo basi miupenda sana kununuwa keki hii ya Black Forest.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wakusoma akili za watu ama au saikolojia Kwa sababu kupitia kwa saikolojia unaweza kujua shida ambazo mtu wanapitia na utajua wakati mtu anataka kukulagai au nakudanganya Hivyo basi ningependa sana kuwa na uwezo huu wa saikolojia Hivyo basi itaniwia virahisi kufanya kazi zangu pale kazini na kujua wakati mtu anapotaka kunilagai Hivo basi ningependa sana kuwa na uwezo huu.

Nikiwa mtoto nilipenda sana kucheza na marafiki zangu na mchezo tuliopenda sana kucheza ulikuwa ni mchezo wa mpira wa mguu ambao tulicheza sana kwa kutumia mpira tuliotengeneza kwa makaratasi na hii ni wakati tuliotumia sana tukiwa watoto hivyo tulijenga uhusiano mwema baina ya watoto na mpaka sasa bado tunakumbuka vitu ambavyo tulifanya pamoja.

Naam naweka picha zangu mtandaoni na kupitia picha hizi napata marafiki wapya na pia napata kujulikana kwenye mtandao na kuongeza wafuwasi wengi katika mtandao wangu na pia kupitia kuweka picha hizi mtandaoni na weza kujulikana na kuuza bidhaa tofauti tofauti hivyo basi najiendeleza kikazi.

Chumba changu cha kulala ni si kubwa vile lakini ni kubwa na rangi za ukuta ni samawati, na kitanda changu huwa kinanipendeza sana kwa sababu ni kikubwa, na kinaridhisha kwa sababu mto wake ni wa kubonyea. Na kile ambacho naweza kuona dirishani ni miti iliyopandwa hapo nje na maua iliyo hapo nje na kile ambacho nakipenda sana kwenye chumba changu ni kitanda changu kwa sababu mimi hutumia muda mwingi pale na huwa nalala pale pia ninapopatwa na mawazo mi huenda pale kutulia.

Sana sana mi huhisi sana nime mwenye maudhiko sana kwa sababu sipendi sana kupiga mstari kwa sababu mimi uchoka kusimama au hata pia kuweza kuona ni kama napoteza muda wangu Hivyo basi sipendi sana kupiga mstari Ijapokuwa kupiga mstari uonyesha utaratibu kwenye mambo yanayoendelea na pia mstari pia uchukua muda mwingi Hivyo basi mi hupoteza muda wangu pale napopiga mstari.

Mimi hupenda sana paka kuliko mbwa kwa sababu paka, paka ni rahisi kulea na pia anaweza kujihudumia vitu vingine kama vile kuenda cho au kuoga Lakini mbwa anakuhitaji umwoshe na ii nachukua muda mwingi sana na utumia bidhaa nyingi za kuosha kama vile shampoo ambayo ni bei kali, hivyo basi na upenda paka kwa sababu ye hujichunga kiusafi na pia ujitaftia chakula na pia paka anaweza kula panya ambao husumbua sana.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya arusi ambayo mi hupenda kudhuria sana sana kwasababu huwa na vyakula vya aina nyingi na pia kwenye sherehe hii watu uweza kukatika na pia hata kujuana hivyo basi naongeza marafiki wapya na pia kukatika pale napata kusisimua viungo vya mwili na pia kufanya mazoezi.

Naam, mii ni mtu wa ubunifu sana sana wakati navyofanya kazi zangu pale kazini Mimi hupata kubuni nyimbo, michoro ambayo huwa inanipendeza sana sana na sana sana ubunifu wangu huja pale wakati napotulia Hivyo basi nabuni vitu vya kupendeza sana kama michoro, nyimbo, mashairi Naam.

Napenda sana mvua kwa sababu mvua husaidia mimea na kunawiri na pia kupitia kwa mvua tunapata maji Yanayotumika pale nyumbani na hata pia kwa wanyama pale shambani. Hivyo basi mi hupenda mvua na kutokana mvua unapata kutuliza mwili kwa sababu jua huja na fanya mwili kuwa na joto jingi. Hivyo basi mvua hukuja na kufanya mwili unatulia.

Na mi hupenda sana kuenda kwenye maonyesho ya sanaa kwa sababu kwa maonyesho ya sanaa huwa na vyombo vya kale ambavyo mi huniridhisha sana na kuna vile ambavyo mi hupenda kuchukua picha na kuna pia vile vya kuuzwa ambavyo mi hununua na kuhifadhi pale nyumbani na hufanya nyumba kupendeza sana. Na pia kwenye maonyesho ya sanaa huwa na watu wengi, hivyo basi napata kujuana na watu kutoka nchi tofauti tofauti, hivyo basi mi hupenda kushiriki maonyesho ya sanaa.

Mi upenda kuongea kwa sababu kuongea uchukua muda mfupi na hutumia nguvu kidogo na kutofautiana na kuandika kwa sababu kuandika lazima utumiea misuli ya mikono ku kuandika hizo michoro lakini kuongea unatumia tu mdomo wako na maneno ambayo utakayotoa akilini mwako.

Mi hupenda kutembea sana pale kwenye ufuu wa bahari kwa sababu kwenye ufuo huwa na maji ambayo hufanya natulia na pia jua ambayo hufanya mwili wangu kuwa na utulivu sana na pia pale ufuwoni huwa na jua inayotua inayopendeza sana hivi basi hunipendeza macho yangu sana na pia kwenye ufuo kuna wanyama tofauti tofauti kama vile kaa ambayo huja pale kwenye ufuo.

Mikutano ambayo mimi huipenda sana ni mikutano yenye huwa na familia yangu kama jamii yangu pale nyumbani kwa sababu tunaweza kujuliana hali na pia kukumbushana mambo yaliofanyika hapo kitambo ama hapo mbeleni Hivyo basi mikutana ninayopenda sana ni mikutano inayohusiana na familia yangu na au marafiki zangu sana sana kwa sababu kwao tumefanya nao vitu vingi sana. Hivyo basi tunaweza kukumbushana na pia kucheza kwa pamoja na au hata kula vyakula mbali mbali.

Nguvu zangu kazini ni nguvu za kweza kuzungumza na wenzangu pale kazini Hivyo basi tunaweza kujuliana yale yanawoendelea Hawa ata kusaidia kusaidia ule ambaa kwa chini Hivyo basi nguvu za nguvu za kuzungumza na wenzangu Hawa ata pia kuweza kutuliza hasira yangu kwa haraka Hivyo basi tuna elewana na watu wengi na pia siwezi kukasirika hivyo siwezi kuadhiri wakati kazi yangu kwa naifanya kupitia kwa asira.

Harufu nayo ipenda sana sana ni harufu ya nyama inayochomwa kwa sababu ni chakula na kile ambacho nakumbuka nilicho hisi harufu hii ni wakati tulipoenda hotelini na tukapata kuchomewa nyama hii. Na ninapo hisi harufu hii mimi hukumbuka utotoni mwangu pale ambapo tuli tulipo nunua mbuzi wetu wa kwanza na kumchinja na kumla na ninapo hisi kupata harufu hii mimi husikia mwenye utulivu na mwenye tamaa sana ya kutaka kula nyama ile iliyokuwa inachomwa.

Naam hupenda kuenda cinema sana sana kuangalia filamu na kama kila wiki naweza pata kuenda kwenye sinema mara moja au mbili na utapata kuwa naenda na mpenzi wangu ili tuweze kushuhudia pale filamu ya aina tofauti tofauti na kupitia kwa filamu hizi tunapata kufurahi na kuburudika na pia kutulia.

Mwandishi wa vitabu ninayependa sana ni ken walibora kwa sababu ameviandika vitabu vingi sana ambavyo vina lugha na mimi huipenda sana lugha. Hivyo basi vitabu vyake vimenisaidia sana katika kuendeleza lugha yangu na kuiboresha na kuwa mwenye usanifu sana.

Naam mnapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu vitu vilivyo mtandaoni ni rahisi sana kuletewa hadi nyumbani na ni rahisi inanipunguzia wakati wakuenda pale sokoni nakwenda kuvinunua Hivyo basi mimi hupenda kununua vitu vyangu mtandaoni kwa urahisi na ni kuwa ni bei nafuu na pia inakuhakikishia kuwa vitu vyako vinafika salamu pale ambapo uliko Hivyo basi vitu vya mtandaoni ni shwari.

Wakati wa wasiwasi, mimi huweza kupumua ili niweze kutoa hiyo wasiwasi kwenye moyo wangu au hata pia kuhesabu nambari za vidole ili niweze kutoa akili zangu kwa jambo lile ambalo linanipa wasiwasi na pia ninaweza kueleza mtu ambaye aliye karibu ili aweze kunisaidia kutoa wasiwasi ule kwenye mawazo yangu.

Mahali ambapo nimesafiri pahali pazuri ni pahali panapoitwa Mombasa. Mahali pale kulinipendeza sana kwa sababu kulikuwa na bahari, kulikuwa na wanyama tofauti tofauti, Kuna vyombo ambavyo vilikuwa vimechongwa pale na pia kulikuwa na watu wengi, watalii waliokuja nchini kusafiri, hivyo basi nilifurahi sana kushirikiana na watu pale kwenye ufuo sana sana, na pia nilichukua picha ambazo nilihifadhi na mi huzitazama kwa muda baada ya muda na kujikumbusha pahali pale.